Mimi hutazama video mtandaoni kupitia YouTube kwa sababu ina maudhui mengi ya elimu na burudani. Na pia hutumia TikTok kwa video fupi za motisha na michezo. Wakati mwingine Netflix kwa filamu na tamthilia na Facebook kwa video zinazo shirikiwa na marafiki. Hivyo, kila jukwaa linanipa aina tofauti ya uzoefu kulingana na mahitaji yangu.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kuchambua mambo kwa undani na kupanga mikakati kwa nidhamu. Mara nyingi hutumia kipawa hiki katika biashara na maswala ya kifedha. Lakini pia katika maisha ya kila siku kwa kuweka malengo, kufwatilia maendeleo na kuwakikisha ninabaki na uwajibikaji. Na kipawa hiki hunisaidiya kujenga nidhamu kuhamasisha wengine na kuleta matokeo bora.

Nimewahi kusafiri hadi ziwa Victoria na ilikuwa safari ya kupendeza kwa sababu mandhari ya maji makubwa na upepo wa asubui vilinipa utulivu wa kipekee. Nilifurahia kuona wavuvi wakishughulika na mitumbwi yao na pia kula samaki waliokaangwa kando ya ziwa. Na mahali pale ni maalumu kwangu kwa sababu linanikumbusha uzuri wa asili ya fahari ya nchi yangu.

Ninapendelea tishati kwa sababu ni rahisi kuvaa na hutoa uhuru wa mwili hasa wakati wa mazoezi au matembezi ya kawaida. Hata hivyo, shati linafaa zaidi kwa hafla rasmi na linatoa muonekano wa heshima. Lakini kwa maisha ya kila siku na hali ya hewa ya joto, tishati unipafaraja na urahisi zaidi.

Kwa kawaida, nakunywa maji takriban glasi sita hadi nane za maji kwa siku, nikigawa kati asubuhi, mchana na jioni. Maji hunisaidia kubaki na nguvu, kuondoa uchovu na pia ni muhimu kwa afya ngozi na mwili kwa ujumla. Hivyo, nimejizoesha kubeba chupa ya maji kila mahali ili kuakikisha sipungukiwi na maji mwilini.

Kumbukumbu nzuri nilio naayo kutoka utotoni ni wakati tulikuwa tukicheza mpiraewa miguu. Barabarani na marafiki, tukitumia mipira ya plastiki na tukicheza bila kujali muda. Maranyingi tulimaliza siku kwa kushirikiana, chakula cha jioni na familia. Na kumbukumbu hizi unikumbusha furaha ya urafiki wa dhati na maisha rahisi yenye upendo na mshikamano.

Napenda kupanda milima kwa sababu hunipa nafasi ya kujisikia huru na karibu na asili. Kupanda kunaitaji nidhamu na nguvu za mwili. Na kila hatua kuelekea kilele hunifundisha uvumilivu na ujasiri na zaidi ya yote, mandhari ya juu ya milima hunipa amani na motisha ya kuendelea kushinda changamoto za maisha.

Wakati wa baridi kali huwa navalia nguo nzito kama koti na shuka ili kulinda mwili. Kunywa chai ya tangawizi au supu ya moto kunipasha joto. Na mara nyingi hukaa ndani ya nyumba ili kuepuka upepo mkali. Baridi hunifundisha nidhamu ya kujitunza na pia hunipa nafasi ya kutulia na kufikiria kwa utulivu.

Kwa sasa, sinandege wa kufugwa nyumbani, lakini nimewahi kuvutiwa na uzuri wa kasuku na njiwa kwa sababu ni wanyama wenye ni sauti nzuri na huleta furaha. Ingawa sina, nafikiri kufuga ndege kuna hitaji uangalizi wakaribu, chakula sahihi na mazingira salama. Na ni jambo linalo weza kuleta utulivu na urembo ndani ya nyumba.

Mwandishi ninayempenda ni Ngugi wa Thiong'o kwa sababu vitabu vyake kama A Grain of Wheat na Petals of Blood vinaonyesha historia na changamoto za jamii kwa uhalisia mkubwa. Maandishi yake hunifundisha kuhusu utamaduni, mapambano ya uhuru na umuhimu wa lugha ya kiswahili na kikuyu. Na kila mara ninapo ninaposoma kazi zake, nahisi msukumo wa kujivunia utambulisho wa kiafrika.

Keki inayoipenda zaidi ni keki ya chocolate kwa sababu ina ladha tamu na harufu ya kuvutia. Na mara nyingi, uchanganya na krimu au matunda ambayo unifanya kuwa ya kipekue. Ninapokula keki ninahisi furaha na kumbukumbu za sherehe za familia. Hivyo, kwangu chocolate cake, ni ishara ya furaha na kusherekea maisha.

Nimewahi kujaribu yoga mara chache na niligundua kuwa ni mazoezi yanayosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha umakini. Ingawa siifanyi mara kwa mara naona yoga ni njia nzuri ya kuunganisha mwili na akili. Na kila mara ninaposhiriki nahisi utulivu wa nguvu mpya na kuendelea na shughuli za kila siku.

Kwa kawaida, nahifadhi data yangu kwenye simu na kompyuta. Lakini pia utumia huduma za mtandaoni kama Google Drive na OneDrive kwa sababu zinatoa usalama na urahisi wa kufikia faili popote. Nimejizoesha pia kutumia flash disk au external hard drive kama nakala ya akiba. Ile kuhakikisha sipotezi taarifa muhimu iwapo kifaa kimoja kitaharibika.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu na kuhakikisha nafika mapema ili kuepuka msongo wa mawazo. Kuwahi kunanipa nafasi ya kujiandaa vizuri na kuonyesha heshima kwa wengine na nimejizoesha kuwa na nidhamu ya muda kwa sababu naamini muda ni rasilimali muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Wakati wa msongo wa kazi huwa napanga majukumu yangu kwa orodha ili kutanguliza yalio muhimu kisha nachukua mapumziko mafupi ya kupumua au kunywa maji ili kurudisha utulivu. Pia napenda kufanya mazoezi au kutembea kidogo bahada ya kazi kwa sababu unisaidia kuondoa mawazo mazito na kunipa nguvu mpya ya kuendelea kwa ufanisi.

Ninapendelea joto kwa sababu hunipa nafasi ya kufanya shugli nyingi za nje kama michezo na safari bila vizuizi. Na pia hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Ingawa baridi inafaida zake za kutuliza na kupunguza uchovu. Joto hunipa motisha na furaha zaidi katika maisha ya kila siku.

Ninajaribu kuzingatia uwiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba yangu mapema na kutenga muda maalum wa kupumzika na familia. Ninapomaliza majukumu ya kikazi, hujitahidi kutoshughulika na barua pepe au simu za kazi ili kulinda muda wangu binafsi. Na pia hufanya mazoezi au kusoma vitabu ili kubaki na afya na furaha nje ya kazi.

Ninapo andaa ripoti za kazi uanza kwa kukusanya taarifa muhimu na twakwimu. Kisha nazipanga kwa mpangilio wa mada ili kuonyesha malengo, changamoto na matokeo. Utumia muundo wa wazi wenye vichwa vidogo na jeduali ili kurahisisha uwelewa na kabla ya kuwasilisha ripoti huipitia tena kuhakikisha usahihi na uwazi wa maelezo.

Ndiyo, nimeva miwani kwa sababu macho yangu yanaitaji msaada wa kuona vizuri, hasa ni naposoma au kufanya kazi kwenye kompyuta. Miwani imenisadia kupunguza uchovu wa macho na kunipa ujasiri zaidi katika shugli za kila siku. Napia, nahisi ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa safari ya kipekee kwa sababu ilinipa nafasi ya kuona mandhari ya juu kutoka angani na kuhisi kasi ya usafiri. Nilifurahia utulivu wa ndani ya ndege na huduma nzuri. Na safari hiyo ilinifundisha kuwa usafiri wa anga ni njia ya haraka na salama ya kufika mbali kwa muda mfupi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na hunipunguzia muda wa kutembea madukani. Naweza kulinganisha bei na kupata ofa nzuri haraka. Na pia bidhaa hufikishwa nyumbani kwa urahisi. Ingawa wakati mwingine kuna changamoto za usalama au kuchelewa kwa usafirishaji. Faida za urahisi na upatikanaji mpana hunifanya niendelee kutumia njia hii.

Inahimiza ushirikiano katika timu kwa kuhakikisha mawasiliano ya wazi na heshima. Ambapo kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo yake, pia napenda kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mwanachama ili kila mmoja ajisikie muhimu. Na mara kwa mara hutumia mikutano ya pamoja na shukrani kwa mafanikio ili kuimarisha mshikamano na motisha ya timu.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe kwa sababu lina ladha tamu na harufu ya kuvutia. Na mara nyingi hunipa nguvu na furaha hasa wakati wa mchana wenye jua kali. Kula maembe hunikumbusha utoto na sherehe za familia na kwangu ni ishara ya utamu na maisha yenye afya.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chai yenye tangawizi. Kwa sababu hunipa utulivu na kunikumbusha utamaduni wa nyumbani. Harufu hii hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu, mpya na pia huleta kumbukumbu za mazungumuzo ya kifamilia na wakati wa kupumzika.